Ili kukamilisha kazi kwa wakati huwa naanza kwa kupanga ratiba na kueka vipaumbele kulingana na umuhimu wa kila kazi. Ninatenga muda malumu wa kuifanya na kuhakikisha napunguza vitu vinavyoweza kunisumbua au kunipotezea umda. Pia najitahidi kuanza mapema badala ya kusubiri hadi dakika za mwisho. Ikiwa kazi ni kubwa naigawanya katika sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kuimaliza hatua kwa hatua. Mwisho najikumbusha malengo yangu ili nijipe motisha ya kuikamilisha kwa wakati unaofaa.

Mwezi ninaopenda zaidi ni Disemba kwa sababu ni mwezi wa sherehe na furaha. Wakati huu familia hukutana na kusherekea pamoja. Na mara mingi watu hujishigulisha na kutoa zawadi. Pia ni mwisho wa mwaka hivyo ni muda mzuri wa kutafakari yote ulioyafanya mwaka mzima. Kupanga malengo mapya na kupumzika kidogo. Hali ya hewa pia huwa nzuri na inaleta hisia za furaha na matumaini mapya. Mimi hupenda jinsi Disemba, unavyoleta mwangaza, mziki, chakula kizuri na nafasi ya kusherehekea pamoja na wapendwa wangu.

Leo ni siku nzuri ya kuanza kitu kipia. Hata kama ni kidogo, tunaweza kutumia mda huu kujithamini na kuangalia mafanikio yetu. Ya hivi karibuni pamoja na changamoto tulizopitia. Siku ya leo inaeza kuwa fursa ya kufanya mambo zuri kwa wengine. Kama kusaidia jirani au kusema neno la huruma. Kwa mtu anayehitaji faraja. Pia inaweza kuwa siku ya kujifunza kitu kipya. Labda somo jipya, ujuzi wa mikono au hata kujaribu kipishi kipya. Tunapaswa pia kutumia mda huu pumzika kidogo. Kushukuru kwa yote tulionayo na kuandika malengo madogo ambaye yana. Yaratufanya, tugeuke kidogo kwa siku ya kesho. Siku ya leo ni zawadi. Hivyo inafaa kuitumia kwa makini, kwa furaha na kwa uangalifu. Kila hatuwa ndogo tunayoyachukua leo inaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye maisha yetu na maisha ya wengine.

Mimi husherekea sikukuu kwa njia ambayo inanifanya, nijisikie furaha na amani. Kwanza, napanga muda wa kuwa pamoja na familia na marafiki. Kwani kwa siku hizi huwa ni muhimu kushirikiana na wale tunaowapenda. Tunapanga chakula kizuri, kucheka pamoja na kushirikiana kwa sherehe ndogo ndogo za ndani. Pia mimi hupenda kushiriki katika shughuli za kijamii au za msaada. Kama kutoa zawadi kwa wale wasio na uwezo. Au kushiriki katika kazi za kijamii. Wakati wa sikukuu napenda pia kujitafakari, na kushukuru kwa yote nilivyo nayo mwaka mzima. Kufanya malengo mapya na kufurahia kila muda mdogo wa amani na furaha. Kwa kifupi, sikukuu kwangu ni muda wa upendo, sherehe na kushukuru kwa kila kitu kizuri maishani mwangu.

Ninahimizaje ushirikiano katika timu. Nahimiza ushirikiano kwa kuzingatia kila mmoja ni muhimu na kila sauti inapaswa kuskika. Kwanza, mimi hujaribu kuunda mazingira ya kirafiki na yenye kuheshimiana. Ambapo, kila mshiriki anaweza kutowa mawazo yake bila hofu. Napenda kushurikina kwa wazi, kushurikisha majibu na msaada kwa wezangu wakati wote wanapohitaji, na kuhamasisha wengine kufanya vivyo hivyo. Pia, mimi hufanya jitihada za kuelewa nguvu na mapungufu ya kila mtu, ili tuweze kugawa majukumu kwa njia inayofaa na yenye tija. Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi ya kuwasiliana mara kwa mara, kuuliza maoni na kusherehekea mafanikio ya timu yote. Kwa kufanya hivi, kila mshiriki anahisi kushirikiana kweli. Na kwa pamoja, tunafanikisha malengo ya timu kwa ufanisi.

Ndio, ninapenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha. Ninapocheza ngoma, mimi usahau mawazo mengi na kujiachia tu kwa miziki. Ngoma pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili bila hata kuhisi kama nafanya mazoezi. Ninapenda hasa kucheza wakati wa sherehe au mikusanyiko ya familia na marafiki. Kwa sababu, huleta watu pamoja na kuongeza furaha. Hata kama mimi si ntalamu sana, ninacheza kwa kujiamini na kwa moyo wote. Kwangu, kucheza ngoma ni njia ya kuonyesha hisia na kufurahia maisha.